Napenda kula nyumbani. Mimi napenda sana chakula kilicho tayarishwa nyumbani sababu najua ubora wake na mazingira kilicho weza kutayarishwa. Vile vile kila chochote kilicho kwenye chakula hicho ikiwemo viungo na ambavyo vinaendana na afya yangu ninavyo hitaji. Huwa napenda chakula cha nyumbani kuliko. Kula nyumbani kuliko nje.

Kumbu kumbu nzuri niliyo nayo kutoka ototoni, ni michezo niliyo kuweza kucheza na marafiki yangu, kama kusimuliana hadithi, kucheza bao, mpira wa miguu na mingine mingi. Izo ni kumbu kumbu nzuri sana nilizo nazo kwa sababu sasa niko mkubwa natamani nyakati kama izo.

Mnyama ambaye ningependa kufuga ni mbwa kwa sababu mbwa kwanza wanalinda, wanaleta amani katika mazingira ya binadamu. Na pia ni mnyama anaejielewa, yaani mnyama ambao kimfundisha, anajielewa, si mchafu. Kwa ningependa kufuga mbwa sababu wanamanufa ya kiusalama. Na sipendi wanyama poli wa kufugwa ila napenda wale wanyama wa nyumbani wa kufugwa nyumbani mmoja akiwa ni uyo mbwa.

Nguvu zangu kazini moja wapo ni usiano mzuri vire vire kuwa na mzuri katika mazungumuzo kati yangu na wafanya kazi wenzangu pamoja na wateja wanaotutembelea katika mahali pangu pa kazi.

Rafiki yangu wa karibu na rafiki yangu mpendwa, tulikutana nae shuleni baada ya kujiunga chuo kikuu. Tumekua na rafiki wakaribu kwa sababu tunasaidiana katika mambo mengi. Jambo tunafanya kwa pamoja mara nyingi ni kushauriana, pamoja na kucheza mchezo mbali mbali ikwemo mchezo wakarata. Ninacho kifanya ama nacho kiona kwake kwa ni rafiki wa kweli. Ni sababu, ni mtu ambaye anakwepo. Kila wakati ninapokuwa na shida na yuko tayari kunisaidia. Kwa urafiki wetu ni wa kweli sabu tunasaidiana sana katika mambo mbali mbali. Ningependa kusema kua tudumishe tu urafiki huo naendelee kwa na moyo uo uo alionano, ilituweze kudumisha urafiki wetu kuenda mbali na mbele zaidi.

Ndio, nimawahi kufanya kazi kujitolea, nimawahi fanya kazi ya kufanya usafi katika soko lilo karibu na ninapoishi, ili liweze kuwa usafi na la kuvutia, naliweze kuwa salama kwa watu wanaolitumia.

Ninapenda mahali pa kimya na penye utulivu. Kwa maana pananifanya akili yangu inifanya kazi zaidi. Na napata utulivu, wa akili, nafsi. Na kuweza kuchanganua mambo mbalimbali, kama kutafakari na kuja na idea tofauti tofauti. Kwa napenda mahali patulivu.

Ninapenda wanyama wakufuga, wanyama wa nyumbani kwa sababu wanafaida tofatofauti, kuna wale ambao wanatupa chakula kwa mfano ngombe, mbuzi, kondo na wengineo, wengine wanatupa ulinzi, mfano umbwa, wengine wanafanya tuu nyumbani panakuwa pazuli wanatukumika kama petu, ukiwemo paka, na wengineo kwa ninapenda wanyama wa nyumbani, ama wanyama wakufuga.

Ninapofurahi kuwa nyumbani, ninachofanya ni kuwa na chakula cha pamoja, pamoja na wanafamilia, pamoja na familia yangu ama marafiki zangu. Kwahiyo, hicho ndiyo mimi hufanya ninapokuwa na furaha nyumbani, kula chakula cha pamoja na familia au marafiki.

Ni nahifadhi data yangu katika vitabu sempo naandika. Vile vile nahifadhi data yangu nyingi kwenye simi yangu susani kwenye email. Nahitajida naifadhi data yangu nyingi kwenye email ama sehemu ya kuandika kwa vitabu.

Hapana, spendi kucheza mchezo ya video kwa sababu inafanya mtu anakuwa mlevi, mtu anakuwa addicted katika mchezo hiyo. Na vile vile inahitaji ah, uwe na resources nyingi ili uweze kuicheza ikiwemo data, moto wa kutosha na muda inapoteza muda mwingi.

Ninajenga maosiano, na wafanya kazi wengine kwa mazungumzo, kuwa na mazungumzo mema, kuelezea, kuwasaidia pale, ninapoweza, ndiyo. Na vile vile kuchangia vitu ambavyo ni muhimu na nikawaida kuchangia mala pa kazi.

Sana nayo ipenda ni sana ya mziki. Napenda sana sana ya mziki sababu uburudisha. Na umpa mtu uelewa mambo mengi vile vile ufunza na kuleta watu pamoja.

Mchezaji wa mchezo naye, mpenda zaidi ni mchezaji wa mchezo wa mpira, ambaye ni lionel mesi, ambaye kwa sasa anacheza timu ya intamayami iliyokua umarekani. Nampenda sana, vile vile napenda mchezo anao cheza wa mpira, ama soka.